Napendelea kitanda kizuri, kitanda kizuri ni kitanda ambacho kinaweza kukupatia usingizi mwafaka, usingizi wa pono, usingizi unapotea hivyo unawaota na kila kitu unachopenda. Unasahau mashida zako unaamka asubuhi, unajihisi ukiwa, mwenye nguvu, mwenye kutaka kuendelea kuwa.